Ndiyo, nimewai kufikiria kuanzisha biashara yangu. Nimewai kufikiria kuanzisha biashara ili niwezi kuiyangalia na kuisimamia mimi mwenyewe. Na pia, ni napo kuwa na biashara yangu, faida inapo ongezeka. Basi na biashara yangu hua, itaniletia faida kubwa.

Ndiyo, ninatumia mfumo wa usalama wa vidole. Ni mfumo ambao ni rafiki na pia ni mfumo ambao unaniwezesha kuwa salama na ni rahisi sana kutumia. Ni mfumo ambao si rahisi kwa watu wabaya kuingiria mfumo huu.

Ninakipawa kikubwa mno cha kutengeneza bidhaa mbali mbali pamoja na kutengeneza simu za mikononi. Hua ninakipawa kikubwa na uwezo wakurekebisha matatizo yote ya naotokea katika vifaa na simu za mikononi.

Ninapenda mikutano ya hadhara ambayo inakua speaker mnenaji anakuwa ni mmoja na wasikilizaji wanakuwa ni wengi sana. Mikutano hii maranyingi huwa ni mikutano ya neno la mungu.

Mradi mpya wa kazi hua ninauwanza kwa kuangalia vipengele mbali mbali. Vipengele ambavyo hua nazingatia hua ninazingatia garama zitakazo tumika katika mradi huu. Pia huwa ninazingatia na muda ambao utakaotumika katika kuanzisha mradi huu.

Study muhimu kwa kazi yangu ni kujua namna ya kuangalia umeme unavyo tembea katika sakiti za simu. Lazima ujue kiasi cha umeme kinachopita katika vipoza umeme tofauti tofauti.

Rangi ni nayo ipenda zaidi ni napenda rangi ya maroon. Rangi ya maroon ama red wine ni rangi ni nayo ipenda sana. Inanikumbusha shatilangu la kwanza ni lilowai kununuliwa. Lilikua ni nzuri sanaa nzuri mno inanifanya ni jihisi mwenye furaha. Ninapo iyona hii rangi. Na pia ninapo livaa.

Huwa ninajisikia vibaya sana, ninapo subiria kwenye mstari. Huwa ninaumia sana pale ambapo ninakua nikisubiria kwenye mstari, ninapo poteza muda mwingi kukaa kwenye mstari badala ya kufanya shughuli nyingine ya msingi ya kimaendeleo. Hwa ninajisikia vibaya sana.